Napenda kula ugali zaidi kwa sababu ni chakula cha asili kinacho nishimbisha kwa muda mrefu na kinaendana vizuri na vyakula mbalimbali kama mboga, nyama au samaki. Pia ugali hunipa nguvu za kufanya kazi na shughuli za kila siku, hasa hukua umeandaliwa vizuri na ukaliwa moto. Hata hivyo, mara kwa mara pia hufurahia wali hasa unapo pikwa kwa ladha nzuri.

Wakati wa mapumziko, hupenda kupumzika na kufanya mambo yanayonisaidia kurejesha nguvu na kupunguza mawazo. Mara nyingi husikiliza mziki, kutazama video fupi mtandaoni au kutembea kidogo ili kupumzisha mwili. Pia hutumia muda huo kuzungumza na marafiki au kufikiria mipango ya kazi inayofuata ili nirejee kazini nikiwa na hali mpya.

Naam, napenda asali kwa sababu inaladha tamu ya asili na ina manufaa mengi kiafya. Mara nyingi huitumia kwenye chai au maziwa badala ya sukari na pia husaidia kuongeza nguvu na kuboresha afya kwa ujumla. Zaidi ya hayo, asali hupendeza inapo changanywa na vyakula vingine au kuliwa yenyewe.

Ningependa kuwa mhandisi wa programu kwa sababu ni taaluma inayohusisha, ubunifu, utatuzi wa matatizo na matumizi ya teknolojia kuboresha maisha ya watu. Nilianza kupenda kazi hii nilipogudua jinsi, kompyuta na programu zinavyoweza kutatua changamoto za kila siku na kurahisisha kazi mbalimbali. Katika taaluma hii. Napenda zaidi shughuli za kuandika programu, kutatua hitilafu na kujifunza teknolojia mpya. Wakati wa kufanya kazi hiyo. Huhisi furaha, motisha na kuridhika kwa sababu kila changamoto hunipa nafasi ya kujifunza na kukua kitaaluma.

Wakati wa baridi kali, hujitahidi kujikinga kwa kuvaa nguo nzitu na kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kuupasha mwili joto. Pia upendelea kukaa ndani, kujifunika vizuri na kupunguza shughuli za nje. Baridi inapo kuwa kali sana, hutumia muda huo kupumzika au kufanya kazi nyepesi huku nikihakikisha mwili unabaki katika hali ya joto na faraja.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu ninawaheshimu kuwasikiliza na kujifunza kutokana na uzoefu wao wa maisha. Mara nyingi hujitahidi kuwasaidia pale inapo hitajika na hutenga muda wa kuzungumza nao ili kuelewana zaidi. Mahusiano hayo hunipa maadili mema, ushauri wa busara na hunifanya nijivunie kuwa karibu nao.

Mafunzo ya kazi yaliyo niwezesha zaidi ni yale ya vitendo na uzoefu wa moja kwa moja hasa mafunzo ya kutumia teknolojia na zana za kisasa kazini. Kupitia mafunzo hayo nilijifunza jinsi ya kutatua matatizo kwa ufanisi, kufanya kazi kwa timu na kuboresha ujuzi wangu wa kitaaluma. Mafunzo hayo yamenisaidia kuwa na ujasiri zaidi, kazini na kuongeza uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ubora.

Naam, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakua changamoto kidogo. Siku hiyo ningeweza kutumia muda kusoma vitabu, kuzungumuza na ana kwa ana na watu, kufanya mazoezi au shughuli za nyumbani na kutafakali. Ingawa teknolojia huraisisha maisha ya kila siku, kuishi bila teknolojia kwa muda mfupi kunaweza kusaidia kupumzisha akili na kuimarisha mahusiano ya kijamii.

Mfanya biashara, bora ninaye mjua ni mfanya biashara wa bidhaa za vyakula katika eneo letu. Ninampenda mfanyi biashara huyu kwa sababu ameweza kuanza biashara yake kwa mtaji mdogo lakini akaikuza pole pole kupitia bidii na nidhamu. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanza kwa kuuza bidhaa chache tu lakini aliwahudumia wateja wake kwa uaminifu na heshima kiasi kwamba biashara yake ilianza kukua kupitia wateja walio mleta wateja wengine. Kutoka kwake nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, kuhifathi faida na kusikiliza mahitaji ya wateja. Kwa ujumla nahisi kwamba, anavyo iendeleza biashara yake ni kwa njia ya uaminifu na mpangilio mzuri. Jambo linalo msaidia kupata faida na kudumisha wateja wake kwa mda mrefu.

Napenda chai kuliko kahawa kwa sababu chai hunipa utulivu na kunifanya nijisikie vizuri wakati wote wa siku, hasa asubuhi na jioni. Inapo kunywa chai, huhisi akili yangu ikitulia na mwili wangu kuwa na nguvu ya kuanza shuguhli za kila siku. Pia napenda chai kwa radha yake laini na harufu mzuri inaubudurdisha. Chai hunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo marefu. Ingawa kahawa huwafanya watu wengine wawe macho zaidi mimi siipendi sana kwa sababu wakati mwingine unifanya nijisikia vibaya kwa ujumla chai ni kinyuaji ninacho kipenda na kinafa zaidi kiafia na kihisia.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa mavazi yanayo funika mwili vizuri na yenye rangi isiyo vutia joto sana hasa wakati wa mchana. Pia hutumia kofia au mwamvuli ninapokuwa nje ili kupunguza mwanga wa moja kwa moja wa jua. Ninapenda kupaka mafuta ya kujikinga na miale ya jua ili kulinda ngozi yangu dhidi ya madhara ya jua kali Zaidi ya hayo, hujitahidi kunywa maji ya kutosha ili kuepuka upungufu wa maji mwilini na hubaki sehemu zenyekivuli inapo wezekana.

Ninashugulikia wateja kwa kuwakaribisha kwa heshima na kuwasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao. Huwa ninajitahidi kuwahudumia kwa uaminifu, uvumilivu na lugha nzuli ili wajiskie kudhaminiwa. Pia ninahakikisha nawapa maelezo sahihi kuhusu bidhaa au huduma ninazotoa na kutatua changamoto zao kwa haraka inapo wezekana. Zaidi ya hayo, hupokea maoni yao kwa moyo wazi kwa sababu hunisaidia kuboresha huduma zangu. Kwa ujumla, naamini huduma bora kwa wateja hujenga uaminifu na huleta wateja wa kudumu.

Ninangoja barua pepe mara kadhaa kwa wiki hasa kulingana na ratiba yangu ya kazi au masomo. Kwa kawaida, huangalia barua pepe zangu angalau mara moja kila siku ilikuhakisha sipitwi na taarifa muhimu. Pia ninazingatia barua pepe ninazohitaji majibu ya haraka na kuzishugulikia kwa wakati unaofaa. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuendelea kuwana na mawasiliano mazuri na watu wengine na kudumisha uwajibikaji katika majukumu yangu ya kila siku.

Naam, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia mazingira ya asili na kupata hewa safi. Kutembea msituni hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia karibu zaidi na mazingira ya asili. Pia hupenda kusikiliza sauti za dege na kuona miti na mimea mbalimbali jambo linalo nifanya nijisikie furaha na utulivu. Kwa ujumla, kutembea msituni ni shuguli ni nayoipenda kwa sababu hunisaidia kuboresha afya ya mwili na akili kwa pamoja.

Kwa kawaida, hukaa hadi saa nne au tano usiku kulingana na majukumu yangu ya kila siku. Wakati mwingine, hasa ninapokuwa na kazi ao masomo mengi naweza kukaa hadi saa sita usiku ili kumaliza majukumu yangu. Hata hivyo, hujitahidi kulala mapema inapowezekana ili kupata usingizi wa kutosha na kuuwezesha mwili na akili kupumzika wizuri kwa ajili ya siku inayofuata.

Naam, napiga kura pale ninapopaswa kulingana na umri na sheria za nchi yangu. Napiga kura kwa makini baada ya kujua wagombea na sera zao ili kuchagua wale ninao ona wanafaa kuongoza kwa haki na maendeleo. Napenda kuhakikisha kuwa sauti yangu inahesabiwa kwa sababu ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya kitaifa na kuboresha jamii. Kupiga kura kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya mchakato wa uongozi na uajibikaji wa kiraia.

Nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana. Nilifurahia sana kuangalia wasani wakicheza moja kwa moja na kusikiliza muziki wa haina mbalimbali. Hali ya tamasha ilikuwa ya nguvu na enye furaha huku wa fuasi wa kicheka, kuimba na kucheza pamoja. Nilijifunza pia jinsi muziki unavyoweza kuunganisha watu wa rika na asili tofauti. Kwa ujumla, tamasha hilo linifanya nijizikie furaha na kuondoa msongo wa mawazo na kunipa kumbukumbu nzuri za maisha.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kupanga ratiba ya mapumziko na burudani Kwa kawaida, huanza siku kwa kufanya mazoezi kidogo au kutembea ili kuamka vizuri Kisha, kupanga shughuli za kufurahisha kama kusoma vitabu, kutembelea marafiki au familia na kufurahia mazingira ya asili Pia hujitolea kwa kujipatia muda wa kupumzika bila shinikizo kama kulala muda mrefu au kuangalia filamu Kwa hivyo, najihakikishia kuwa mwili na akili ziko katika hali nzuri na napata nguvu za kuendelea na kazi au masomo baada ya likizo.